Naam kazi yangu kwa kawaida mimi ni daktari na malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu. Kwanza kabisa ni kuokoa maisha na kudumisha afya ivi kwamba kutambua, kutibu na kuzuhia magonjwa kwa ufanisi mkubwa. Na tuseme kwamba ya pili ni kuwaombea wagonjwa kwa huruma na kwa hikima. Labda ya tatu ni kuenderea kujifunza na kufanya utafiti ili niwezi kujua na kuwa saidia wagonjwa kwa kutumia marifa ya kisasa na mbinu mpia za matibabu.

Naam tuseme ya kwamba study muhimu katika kazi yangu kama kazi yangu ni katika sekta ya afya. Na study muhimu ni kama study za kitaaluma. Zile za uchunguzi na utambuzi wa magonjwa, kutambua dalili na kufanya uchunguzi sahihi. Kama matibabu na usimamizi wa wagonjwa, kutoa huduma bora na matibabu kufuata hapo. Na tuseme usimamizi wa dawa, kupima, kuagiza. Kwa usahihi tu tuseme hivo. Na tuseme first aid na dharura. Kukabiliana na hali za dharura kwa ustadi. Na tuseme labda study ya mawasiliano pia. Kusikiliza kwa makini, kumpa mgonjwa nafasi ya kueleza shida zake. Naesa pia labda pia kufafanulia kwa lugha rahisi ambayo wanaeza kuelewa wagonjwa. Kuhusu kila kitu nachofanya na kile wanachotarajiwa kufanya.

Naam, jinsi ninavyosaidia jamii. Tuseme labda usafi wa mazingira. Mara kwa mara nashiriki kazi za usafi. Tuseme nawajibika kuhakikisha mazingira yetu ni safi na ya kufaa. Na tuseme labda napenda pia upanzi wa miti. Kushiriki katika shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira. Na pia labda pia tuseme ni usaidizi wa kiraia, kuhudhuria mikutano ya jamii na nikihudhuria mikutano hiyo nashiriki kwenye mabadiliko ya kijamii na kutoa maoni yangu ambayo yanaweza saidia katika kubadilisha jamii iwe bora zaidi. Na tuseme labda kuwasaida wazee, kuwasadia wenye ulemavu, kwa shughuli za kila siku, kama ununuzi, wa chakula na dawa, na labda kuwasaida kwenye kazi midogo ndogo ndogo ambazo labda naeza kuwasadia kufanya.

Baada ya siku mrefu, tuseme napenda kupumzika, tuseme labda kupumzika kwanza kupumzika kiakili. Napumzisha akili, tuseme labda kusoma vitabu, kitabu ninacho kipenda, labda kitabu cha historia. Kuandika dayari, kuandika mawazo na hisia kwenye hicho dayari. Na tuseme labda kupumzika pia kimwili. Kwanza kabisa nikiingia baada ya siku mrefu, ninapenda kukoga. Nioge kwa maji, maji mengi. Alafu nipige mazoezi kidogo ya kupumua. Kuweka pumzi kwa makini. Kuweka pumzi kwa makini kwa muda wa dakika tano. Tuseme mpaka dakika kumi. Alafu michezo ya raha. Mara kwa mara nacheza mpira wa miguu ama niende kuogelea ili nipumzishe misuli uweze kutulia.

Kwa mara nyingi mimi hucheza na marafiki na jirani. Napenda sana kucheza mpira wa mguu. Na mpira wa mguu ni mpira ambao unachezwa na timu. Sasa napenda kucheza na majirani na marafiki. Napenda sana kucheza na kikundi cha jumuiya pale wikendi. Wikendi inapofika, tunakusanyika kama marafiki na majirani. Tunacheza mpira ama labda kucheza kadi. Bado tunacheza na marafiki na majirani. Tuseme kwa ufupi. Kwa mimi kucheza siyo tu mchezo. Bali ni njia ya kuwa na mahusiano. Na kukumbuka kuwa na furaha katika maisha. Na pamoja na marafiki.

Yes, napenda kucheza ngoma sana. Tuseme ngoma za Afrobeat, ama ngoma za kiasili. Napenda ngoma. Ngoma tuseme ya kwamba ni jinsi ya kujiskia huru. Kwa chahia hisia zote mbaya kwenye kiwango cha dansi. Na kujionea mwili mazoezi, mazuri, ya kutumia viungo, vyote vya mwili wakati unapigia densi. Na tuseme kwamba pia ni wakati unacheza ngoma ni ile ya kwamba unaungana na watu. Kuungana na watu, kushiriki, kufurahia kwa pamoja na watu wengi. Na pia ngoma pia husaidia kupunguza msongo. Baada ya siku mrefu ama kazi mingi ngoma hutuliza roho kabisa.